Naam, ninapenda kuijaribu teknolojia mpya. Haswa teknolojia ya akili mnemba kwa sababu teknolojia hii imekua ni teknolojia pendwa na inaweza ikafanya mambo mengi makubwa kwa urahisi na kwa muda mchache kwa iyo. Baadhi ya teknolojia ambazo ninapenda kuzijaribu na ninapenda kuzijaribu hata zaidi wakati unakuja ni teknolojia ya akiili mnemba kwa sababu kwa sasa hivi inaonekana kama ndiyo teknolojia ambayo inauhalisia zaidi na inamanufaa mengi na haina bei kubwa.

Naam, ninapenda sana maua haswa maua ya waridi kwa sababu maua haya yanapendeza kwa kutazama na pia yana harufu nzuri. Na pia ninapenda maua kwa sababu maua yanawafanya vipepeo waje kutua juu yao na ninapenda sana wakati ninapoona vipepeo wakiwa juu ya maua na maua yananikumbusha kuhusu upendo.

Nina ndege wa kufugwa nyumbani, kwa mfano nina njiwa wengi, takribani kumi na watano, pia nina kuku, nina bata. Kwa hiyo hawa ni aina ya ndege ambao ninao wakufugwa pale nyumbani kwetu. Na wanaweza wakasaidia kwa manufaa mengi kwa sababu kuku wanaweza wakanipa mayai naweza nikawatumia pia kwa minajiri kama ya chakula kwasababu kuku ninapomchinja. Nina weza nikaila nyama yake. Pia vile vile njiwa na bata wanaweza wakatumika kama chakula tunapo wachinja na kula nyama yao.

Wakati wa jua kali huwa ninahakikisha kwamba ni natayarisha shamba lango kwa ajili ya upanzi, kwa sababu unapotayarisha shamba wakati wa jua kali basi magugu na makweko yote yanakauka na kuliacha shamba likiwa nzuri kwa ajili ya upanzi wa mbegu wakati wa mvua utakapofikia.